Kujiandaa kwa mkutano, inafanya nini? Inategemeana. Na kwamba huo mkutano mimi ni nani? Je, mimi ndo naenda kuwa mwasilishaji au mimi ndo naandaa huo mkutano kwa ajili ya kukutana na watu? Au, mimi ni sehemu ya waalikwa katika huo mkutano. Ni vitu very tofauti. Kwa hiyo nitaelezea katika pande zote mbili. Ninapoandaa mimi mkutano. Mara nyingi ni mkutano wa kikao ofisini. Kwa hiyo ninapoandaa mkutano kama huo kwanza nitatoa taarifa kwamba kutakuwa na mkutano. Nitatoa ndani ya siku kumi kabla kwamba kutakuwa kuna mkutano wa kikao. Pia nikitoa taarifa hiyo, itabidi nitoe na ajenda zitakazojadiliwa katika kikao hicho. Nitaorodhesha ajenda za msingi ambazo tutaanza nazo, lakini pia kutakua na mengineyo ambayo watu wanaeza wakaja kujadili sasa mwishoni baada ya kujadili ajenda za msingi. Baada kutoa na nilitaarifa pamoja na ajenda kwa ajili ya mkutano, kwa ajili ya kikao hicho au mkutano. Taarifa huwa zinamfikia kila mtu nahakikisha zimemfikia. Naweza nikatuma kwa njia ya simu au kwa njia ya barua. Nikawasevu kwa njia ya barua, zikawafikia. Zikishawafikia wao watasaini au watatoa feedback kwamba sawa. Tutafika ko nakuwa tumepata taarifa hiyo hivo then tunafanya muda wa kisiku ya kikao kifika nitaandaa karatasi, nitaanaa maji, maji kwa ajili ya kunywa, nitaandaa sehemu ya kufanya kikao, hiyo sehemu ya kikao nitaandaa meza nitaweka viti nitaandaa ukumbi yaani panaweza pakawa ni nje lakini pawe ni sehemu tulivu au ukumbi ambao ni room kubwa huwa tunaweza tukakaa tukafanyeje, tukakaa, tukaongea, tukafanya vikao naam kuna baadhi ya mikutano inakuwa ni seminar, mfano ni kwa ajili ya seminar, kama ni kwa ajili ya seminar, fulani hivo, kutakuwa na easy projector na ukishaweka projector tena utaweka ubao zile stand kwa ajili ya projector stand kwa ajili ya kufundishia mtu awe rahisi kuona na kufanyeje, na kuelewa kile unachofundisha uzuri mkikao hakika ukiwa hautafanyika lakini kama kikao ni cha muda mrefu itategemea kama ninaweza kuafodi kununua chakula zenu kutakuwa na chakula pia kama kinaanza asubuhi mpaka jioni lakini kama hakuna bajeti ya kuafodi chakula kutakuwa na muda wa mapumziko kwa hiyo itakuwa inaenda ikifika muda fulani, watu wanapumzika mwenye kula anakula. Tunarudi tena kuja kuendelea na nini? Na mkutano. Lakini, kuna pale unakuwa umepewa umealikwa katika mkutano. Mkutano huo unaweza ukawa ni wa seminar. Nakumbuka niliwahi ku. Nimewahi kuhudhuria seminar nyingi. Seminar zaidi ya tano. Ya. Na tulikuwa tunapewa taarifa. Kwamba kuna seminar. Ukipata taarifa hiyo. Kitu ambacho nilikuwa najiandaa. Najianda kwa ajili ya seminar. Au mkutano huo. Nilikuwa naandaa nguo zangu naandaa kwa kujua muda kwamba itafanyika hii semina kuanzia saa ngapi mpaka saa ngapi. Kwa hiyo kama ninaratiba zingine naweka ile mkutano au seminar kwenye ule mkutano kwenye ratiba zangu. Najua kwamba siku fulani nitakuwa na mkutano kwa hiyo nifanye nini ili nieze kufika, napangilia, nikishamaliza kupangilia nachukua notebook, kalamu navaa vizuri, hivyo nakuwa nimejiandaa naelekea kwenye mkutano nitawahi kufika, nitawai kundoka, ili nisichelewe mkutanoni nitafika kwa wakati, nitakaa, nitasikiliza mpaka mwisho, nitarudi, niwe kuhudhuria seminar ya dini mbalimbali hujifunza vitu vingi, jinsi jini zitakiwa kuungana na kuvumiliana kutoleta ugomvi na vita nakumbuka kuliwahi kutokea vita kati ya ilikuwa ni geita ya kidini katia ya wakristo katika issue ya kuchinja na waislamu, wakristo walikuwa wanataka nao pia wapewe zamu za kuchinja katika ya masoko lakini waislamu siku zote wao ndio wanaochinja kwa hiyo tulikuwa tumepewa seminar hiyo.